Somo nilo lipenda ni somo la biashara, nilikuwa mwanafunzi mzuri sana wa somo la biashara. Sana sana ile pande la kufanya hisabu zile za leja, ku balace sheet nilipenda sana somo la biashara. Pia ilinisaidia kufunguka mawazo, kujua mambo mingi ya biashara. Hilo somo ni somo ambalo linajulika na dunia mzima, na pia inakusaidia kupanua mawazo na fikira zako.

Nikitaji msaada kazini, huwa sipati ya ibu kulizia msaada kwa mwanzangu kazini, mi wanauliza ili jambo linafanyo aje. Ama nimeshindikana hapa naitaji uwepo wako, kama weza ninauliza kwa mkubwa wetu. Ama niulize kwa wale wenye wanatajiripa mingi kazini, ama kupingia rafiki ninae jua na uweza waku nisaidia kwa hiyo kazi.

Hili kupunguza matumizi ya plastiki mi uhakikisha natumia kubeba vitu natumia mkobo wangu ama kutumia hile begi ambayo inawezo hakuyeyuka hile plastiki hile sintetik unatumia kubeba. Pia plastiki unazo zitumia, unakikisha umeziweka na kuzirudisha viwandani ziweza kurecycliwa na pia tu kwa kikisha unavoid zile bidha za plastiki ukianda dukani unanunua zile vitu recyclivi.

Mimi napenda sana yaki mziki, mimi ni mtu napenda mziki, napenda kucheza mziki, napenda kudansi kwa mziki, kwa hivo napenda sanaa zote za mziki. Kama vile vifaa vya kimziki, kama zile dramu, piano, gitaa, na hiyo sanaa tu mzima kama kwa ujumla manyimbo nyimbo za aina kila aina za kisasa za kitambo za kijadi. Kwa hiyvo mziki kwa ujumla kama sanaa naipenda.

Tatizo kazini huwa natambua kwanza ni tatizo gani niko nalo kama naeza kuitatua peke yangu naandalia masuluhu zangu naziandika chini nakabiliana nayo moja kwa moja nafikiria suluhu alafu naijaribu. Ikishindikana nafikiria ingine ikinishinda najaribu kutafuta suluhisho kwa wenzangu wafanyikazi wenzangu ama kuulizia ndugu ama mtu na mjua kwa huo uwanja wa kazi ambaya naeza kuwa na tajriba ama kilingi. Inaweza kutatua hiyo tatizo kazi.